Tathmini za kazi ni muhimu sana. Ni muhimu kuelewa kwamba malengo ambayo yalikusudiwa na mambo ambayo yaliotakiwa yafanywe yamefanywa vilivyo. Tatmini za kazi ni muhimu sana ziwe. Kwa sababu wanasema, if you cannot measure it, it never happened na tathmini inasaidia kujua kwamba ile kazi ambayo ilikuwa inatarajiwa kufanywa kama liko katika lengo lake na pia imefanywa kulingana na vile ilivyotakikana na pia zile data iliwekwa vizuri kulingana na vile inatakiwa. Ndio waweze kuelewa kana kwamba kazi imefanyika kulingana na vile ilikuwe inatakikana na watu waweze kufanya uamuzi ambao unatakikana. Katika hali ya kutathmini kazi, watu huangalia lengo ambapo ni kujua kwamba pale kazini kuna lengo gani kulingana na maoni ya pale kazini. Pian ni muhimu kujua kwamba hiyo kazi inaendelea aje, yaani kumeesha au kumonita au kuangalia hiyo kazi inaendelea vipi. Na pia ni muhimu kuangalia kama hiyo kazi wakati unasema imeisha ilifanyika vile inavyotakikana hayo yote inasaidia kwa sababu ile ujumbe ambayo itapatika katika kutathmini itasaidia kueleza vile kazi kama kazi iko na mwelekeo sawa na kama utendaji wa hiyo kazi imefuatlia jinsi vizuri na kama kuna shida yeyote ilitokezea na wakati ambapo huo mradi ama huo kazi ulikuwa unatakika na umalizike na kama mambo ambayo yalikuwa yanafanyika yalifanyika kulingana na ile wakati ilikuwa imewekwa au kulikuwa na changamoto ambazo zilizuia kazi kutimia vizuri na pia kusudi kubwa zaidi ni kujua kwamba hiyo kazi ni masumo gani ambayo tumepata katika kutathmini kulingana na hiyo kazi. Je, wakati tutaifanya tena, tutaifanya vizuri au hatutaifanya ni mahali gani tutarekebisha, ni mahali gani tutafanya zaidi ili tuweze kumaliza iyo kazi vizuri. Kwa hivyo tathmini ni nzuri, kwa sababu inaleta mwelekeo nzuri na tunaweza kupima kazi tangu wakati ilianza na kuelewa vile kazi inavyoendelea na pia kuelewa kama kazi imetimika vizuri na ni mambo yapi ambayo yangeturudisha nyuma au mambo yapi ambayo tungetenda bora zaidi. Ili tuweze kuwafikia kazi ya hali ya juu.

Teknolojia imeturahisishia mambo sana na imekuja na ubunifu mwingi sana hadi ikaleta teknolojia ya sauti. Na ni nzuri kwa sababu inafanya mtu anaweza ku. Kutumia hiyo teknolojia ya sauti au asiweze kutumia. Mimi napenda kujaribu kila teknolojia ambalo nimeweza kupatana nalo. Kama hivi sasa, natumia teknolojia ya sauti kuweza kurekodi haya maswali na kuweza kujibu kulingana na vile ninavyolizwa. Kwa hivyo, newezasema, ninatumia hii teknolojia ya sauti ili kuweza kujibu maswali ambayo nimepewa. Kwa hivyo jibu yangu ni kwamba, ndiyo, mimi nakua natumia teknolojia ya sauti. Sio tu hata kwa kazi hii hata kwa kazi nyingine huwa natumia na pia kwa mazungumzo. Mengine ambayo ya huwa natumia hasa katika mikutano ambayo nivya online huwa natumia.